Huwa natazama video mtandaoni kupitia tiktok, youtube, instagram, whatsapp, facebook, zoom. Pamoja na mitandao mingine mingi ya kijamii kwa sababu mtandao ni mingi sana. Hivyo mitandao tunatumia kila siku. Na minatazama video naeze nikatumiwa ni katuma uu mimi mwenyewe nika record video kwa hivyo video ni nyingi. Na naangalia mtandaoni kupitia hizo mtandao ya kijamii ambao ni meitaja hapo juu. Lakini pia mitandao ya kijamii inapata habari, inapata talifa mbali mbali, inapata kufahamu ni kineendelea katika nchi, katika dunia, katika bara, katika kila mahali. Hivyo mitandao ndio unasaidia kupata hata habari mbali mbali, sikuzi television au magazeti siolaisi kuangalia, au ledio siolaisi kusikiliza. Lakini kwa kutumia video tunaeza tukajua habari nyingi mbali mbali, zinazotokea hapa duniani. Hivyo ni njia rahisi, ni nyepesi kila mtu tu ukiwa na simu au nikiwa na kifaa changu kile cha kompyuta naeza nikaangalia hizo video mbalimbali kupitia mtandao naeza nikahabarika, nika jifunza nika elewa, mambo mengi naeza nikatoa huko.